Mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu yanahusiana moja kwa moja na afya yangu ya mwili na akili. Nina amini kuwa mwili wa binadamu umeumbwa ili uwe katika harakati na ndiyo maana na jitahidi kuhakikisha kuwa kila siku nafanya angalau aina fulani ya mazoezi. Hata kama si madogo, sifanyi mazoezi kwa sababu ya shinikizo au kulazimishwa. Bali ni kwa sababu nimegundua faida zake katika maisha ya kila siku. Kwa kawaida, mazoezi yangu huanza na kujiandaa kisaikolojia. Kabla hata sijaweka mwili katika harakati, hujiambia kuwa nafanya haya kwa ajili ya afya yangu na mustakabali wangu. Wakati mwingine, huanza kwa kupumua kwa kina ili kutuliza mwili na akili. Hii hunisaidia kuzingatia kile ninachokwenda kufanya na kunifanya nijisikie tayari kuanza mazoezi. Aina ya mazoezi ninayofanya, hubadilika kulingana na siku na hali ya mwili wangu. Kuna siku ambazo nafanya mazoezi mepesi kama strechi kutembea kwa haraka au mazoezi ya kunyosha viungo. Siku nyingine nafanya mazoezi ya wastani kama kukimbia kwa umbali mfupi, kuruka kamba au kufanya mazoezi ya kutumia uzito wa mwili kama squat, push-ups, lungs na sit-ups. Mazoezi haya hunisadia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza nguvu za mwili kwa ujumla. Mazoezi ya nyumbani ndiyo ninayofanya mara nyingi zaidi. Napendelea kufanya mazoezi ya nyumbani kwa sababu ni rahisi hayahitaji gharama na yanaokoa muda. Sina ulazima wa kuenda jim ili nifanye mazoezi yenye manufaa. Nyumbani ninaweza kutumia nafasi ndogo tu kama sebuleni au uwanjani. Na bado nifanye mazoezi yanayofaa wakati mwingine hutumia vifaa rahisi vilivyo nyumbani kama chupa za maji kama uzito, kiti kwa ajili ya seatups au mkeka kwa ajili ya mazoezi ya chini. Hata hivyo, kuna siku ambazo napenda kutoka nje kufanya mazoezi. Mazoezi ya nje hunipa fursa ya kupata hewa safi na kubadilisha mazingira. Kutembea au kikimbia nje hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru zaidi. Pia hunipa muda wa kufikiria mambo yangu binafisi au kupanga siku yangu. Mazoezi ya aina hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira yanayo nizunguka. Ratiba yangu ya mazoezi siyo ngumu sana. Lakini ninajitahidi kuwa na mwendelezo. Kwa kawaida, nafanya mazoezi kati ya siku nne hadi sita kwa wiki. Kuna siku ambazo mwili huisi umechoka au nina majukumu mengi. Hivyo, kuchagua kupumzika. Ninaamini kuwa kupumzika ni sehemu muhimu ya mazoezi kwa sababu mwili unahitaji muda wa kupona. Kupumzika hunisadia kuepuka majeraha na kunifanya nirudi kwenye mazoezi nikiwa na nguvu mpya. Wakati ninaopendelea kufanya mazoezi ni asubuhi mapema, asubuhi hunifanya nijiskie mchangamfu na tayari kuanza siku. Kufanya mazoezi asubuhi hunipa nguvu ya zaidi na hunisadia kuzingatia kazi na shughuli zangu za siku nzima. Pia hunifanya nijiskie kuwa tayari nimelitimiza jukumu muhimu la kujitunza mapema kuendelea kuwa na nidhamu katika mambo mengine ya maisha. Hata hivyo, kuna siku ambazo siwezi kufanya mazoezi asubuhi katika hali kama hizo hufanya mazoezi jioni. Mazoezi ya jioni hunisaidia kuondoa uchovu wa siku na kupungua mawazo mengi. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo mazoezi hunifanya nijiskie nafuu na kunisaidia kupata usingizi nzuri usiku. Baada ya kufanya mazoezi, huhisi mabadiliko makubwa katika mwili na akili yangu. Mwili huhisi mwepesi na misuli huhisi umetumika kwa njia mzuri. Pia huhisi kuridhika kwa sababu unajua nimefanya jambo lenye.

Ndiyo, ninavaa saa, na kwangu kuvaa saa si jambo dogo tuu la kawaida bali ni sehemu muimu ya maisha yangu ya kila siku. Saa imekuwa rafiki yangu wa karibu na sababu inanisaidia kupanga muda. Kuthibiti ratiba yangu na kuhakiisha kuwa nafanya mambo yangu kwa mpangilio unaofaa. Kwanzia asubui hadi jioni, saa hunikumbusha thamani ya muda na kunifanya nijisikie kuwa ninauthibiti wa siku yangu. Kila sisi asubui ninapoamuka, moja ya mambo ya kwanza ninayofanya ni kuangalia saa. Hii unisaidia kujua muda uliopo na kupanga shuguli za siku mzima. Kwa mfano, najua nisa ngapi nianze kujandaa, ni muda gani ninao kabla ya kutoka, na ni kwa kasi gani napaswa kufanya mambo yangu. Bila saa, ningehisi kama siku inaanza bila mwelekeo mzuri. Ninapendelea kuvaa saa mkononi kwa sababu ni raisi kuangalia muda wakati wowote bila kutoa simu mfukoni. Saa hunipa uhuru wa kuendelea na kushuguli zangu bila kuvurugwa. Pia ina nisaidia sana ninapokuwa kazini, shuleni au katika mikutano kwa sababu naweza kuangalia muda kwa haraka bila konekana kama napuuza watu ninaongea nao. Kwa upande mwingine, kuvaa saa hunisaidia sana katika swala la ridhamu. Saa hunifanya niheshimu muda wangu na wa watu wengine. Napo juwa huwa nina saa mkononi huwa makini zaidi kutochelewa au kupoteza muda bure. Hii ime nisaidia kujenga tabia ya kuwai na kuwajibika katika shuguli zangu za kila siku. Pia ninavaa saa kwa sababu ina nisaidia kupanga ratiba yangu ya siku. Kwa mfano, najua ni muda gani ninaotumia katika kazi fulani, muda wa kupumzika na muda wa kufanya mambo mengine kama mazoezi au shuguli binafsi. Saa hunisadia kugawanya siku yangu vizuri ili nisichoke sana wala kupuuza majukumu yangu. Bali na umuhimu wa muda, saa pia ni sehemu ya mitindo wangu wa kuvaa. Huongeza mwonekano nzuri na kunifanya nijisikia nimekamilika. Hata kama nimevaa mavazi rahisi saa hunipa mwonekano wa mutu aliejipanga na mwenye umakini. Kwa baadhi ya watu, saa ni pambo tu. Lakini kwangu ni mchanganyiko, wa mtindo na matumizi. Kuna siku ambazo nina ratiba nyingi na shuguli nyingi. Katika siku kama hizi, saa hunisadia sana kufuatilia kila kitu. Ninapojua muda unaenda, huongeza kikazi au kupunguza muendo wangu kulingana na hali. Hii hunisadia kuepuka msongo wa mawazo, unaotokana na kuchelewa au kukosa kufanya mambo kwa wakati. Pia ninapokuwa nikifanya mazoezi au shuguli za mwili, kuvaa saa hunisadia kufuatilia muda ninaotumia. Najua ni muda gani nimefanya mazoezi na ni muda gani umepita. Hii hunipa motisha ya kundelea na kunifanya ni jisikie ninatakeleza malengo yangu ya kiafya vizuri. Kwa upande wa kisaikolojia kuvaa saa hunipa hisia ya uwajibikaji inakumbusha kuwa kila dakika ni muhimu na kwamba muda ukipita haurudi hii hunifanya nithamini muda wangu zaidi na kutumia siku zangu kwa njia yenye maana. Badala ya kupoteza muda bila mpangilio, ninajitahidi kufanya mambo yenye manufaa. Hata hivyo, si kila wakati ninava saa, kuna nyakati ambazo niko nyumbani kijipumzisha au siku ambazo sina ratiba maalumu. Naweza kuamua kutoivaa lakini hata katika hali hizo, bado hua najua muda kwa kukadiria au kwa kuangalia saa zingine zilizo karibu. Hii inaonyesha jinsi muda ulivyo sehemu muimu ya maisha yangu. Kwa ujumla, kuvaa saa kwangu ni zaidi ya tabia ya kawaida, ni ishara ya kujipanga, kuheshimu muda na kuwa na nidhamu katika maisha. Saa inanisadia kuwa mtu mwenye mpangilio mzuri, mwenye uwajibikaji na anayejua, anachofanya kwa wakati.

Ningependa kuzungumzia kuhusu mnyama ambaye ningependa kumfuga ambaye ni mbwa. Mbwa ni mnyama ninayempenda sana kwa sababu ana sifa nyingi nzuri zinazomfanya awe rafiki wa karibu wa binadamu. Ingawa kwa sasa, sina mbwa wa kufugwa nina ndoto ya siku moja kuwa na mbwa wangu mwenye wa kutunza kwa upendo na wajibikaji mkubwa. Kwanza kabisa, sababu kubwa inayonifanya nipende mbwa ni uaminifu wao, mbwa wanajulikana kuwa waminifu sana kwa wamiliki wao. Mara nyingi, wanakuwa karibu na mtu anayewatunza na kuonyesha mapenzi yao kwa njia mbali mbali kama kufuata miliki wao kucheza naye au hata kukaa karibu naye. Kimya kimya uaminifu huo unifanya ni hizi kuwa mbwa si mnyama wa kawaida tu bali ni rafiki wa kweli. Mbwa pia ni walinzi wazuri. Ningependa kumfuga mbwa kwa sababu anaweza kusaidia kulinda nyumba na familia. Mbwa ana uwezo wa kugundua hatari mapema na kutoa tahadhari kwa kubweka. Hii unipa hisia ya usalama. Hasa nyakati za usiku, mbwa wengi huwa makini sana na mazingira yanayo wazunguka. Jambo linalo wafanya wawe walinzi wazuri sana. Sababu nyingine inayonifanya nitake kumfuga mbwa ni kwa ajili ya urafiki, mbwa ni wanyama wanaopenda kucheza na kuwa karibu na binadamu. Baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli, kuwa na mbwa wa kucheza naye au kutembelea naye nje unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mbwa anaweza kunifanya nijisikie furaha ata siku ambazo ni mambo hayakwendi vizuri. Kumfuga mbwa pia unahitaji wajibikaji na ili ni jambo linalonifu chukulia kwa umakini. Mbwa anahitaji chakula, maji, maji safi, mahali pa kulala na huduma za kiafya kama chandu. Ningehakikisha kuwa mbwa wangu anapata chakula bora kinachomfaa na kwamba anakua na ratiba nzuri ya kula. Pia ningempa maji safi kila wakati ili kuhakikisha afya yake iko vizuri. Kwa upande wa afya, ningehakikisha mbwa wangu anapelekwa kwa daktari wa mifugo mara kwa mara kwa ajili ya uchunguzi na chanzo. Hii ni muhimu ili kumkinga dhidi ya magonjwa mbali mbali. Pia ningehakikisha kuwa mbwa anakuwa msafi kwa kuoshwa mara kwa mara na kuhakikisha mazingira anayoishi ni safi. Mazoezi ni sehemu muhimu ya maisha ya mbwa. Ningependa kuwa nikimtembeza mbwa wangu kila siku au kumpa nafasi ya kukimbia na kucheza. Mazoezi umsaidia mbwa kuwa na afya nzuri na pia umsaidia kutoa nguvu nyingi alizonazo. Wakati huo huo, matembezi hayo yange nisaidia mimi pia kuwa na afya njema. Mbwa pia ni mnyama mwenye akili na anaweza kufundishwa. Ningependa kumfundisha mbwa wangu mambo ya msingi kama kukaa, kusimama, kufuata maelekezo na kuwa na nidhamu nzuri. Mafunzo haya humsaidia mbwa kuelewa mipaka yake na kuishi vizuri na watu wengine. Pia umfanya awe mtiifu na rahisi kuishi naye. Zaidi ya hayo, mbwa anaweza kuwa sehemu ya familia. Ningependa mbwa wangu awe huru kucheza na wanafamilia wote na kujisikia kuwa sehemu ya mnyumbo. Mbwa anapopata upendo na uangalizi, uonyesha mapenzi zaidi na kuwa na tabia nzuri. Hii uimarisha uhusiano kati ya mbwa na mmiliki wake. Ingawa kumfuga mbwa kuna faida nyingi ninafahamu pia changamoto zake. Mbwa anaitaji muda, subira na garama. Kuna nyakati anaweza kuugua kuharibu vitu au kuitaji uangalizi zaidi. Hata hivyo, ninaamini kuwa changamoto hizi ni sehemu ya jukumu la kumtunza mnyama na faida za kuwa na mbwa huzidi changamoto hizo. Kwa ujumla, ningependa sana kumfuga.

Ndiyo, napendelea sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu ni moja wapo ya shuguli ni nazozi furahia. Zaidi katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu ni rahizi. Haliitaji vifaa maalumu na linafaida nyingi kwa afya ya mwili na akili. Kutembea unipa nafasi ya kuwa na muda wangu mwenyewe. Kufikiria na kufurahia mazingira ya nayonizunguka. Mara nyingi, hukutembea kwa miguu ninapokuwa na muda wazaidi au ninapotaka kufika mahali pasipo mbali sana. Badala ya kutumia usafiri, ninapendelea kutembea kwa sababu hunipa uhuru wa kusonga kwa kasi yangu mwenyewe. Pia unisaidia kuzingatia kile kinachoendelea karibu nami. Kama watu wanao kutana nao, majengo, miti na mazingira ya kawaida ya kila siku. Kutembea kwa miguu, hunisaidia sana kiafya. Ninapo kuwa nikitembea mwili wangu huwa katika harakati. Jambo linalo saidia kuboresha mazunguko, mzunguko wa damu na kuimarisha misuli ya miguu. Pia hutumia nishati na hunisaidia kudumisha uzito mzuri wa mwili. Ingawa ni zoezi rahisi, faida zake ni nyingi sana na huonekana kwa muda mrefu. Kwa upande wa afya ya akili, kutembia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine napokuwa na mawazo mingi yao nikihizi ni mechoka kia kili, kutembea kwa miguhu unipa nafasi ya kupomzika na kupanga mawazo yangu upya. Hata matembezi mafupi unipa nijisikie nafuu na kuwa na mtazamo chanya zaidi. Napenda sana kutembea asubui mapema, asabui huwa na utulivu, hewasafi na mazingira enye amani. Kutembea wakati huu unifanya nijisikie mchangamufu na tayari kuanza siku. Pia hunipa nafasai ya kutafakari mipango ya ysiku nzima kabla ya shuguli kuanza haata hivyo pia hutembea jioni hasa baada ya kumaliza shuguli za siku. Kutembea jioni hunisadia kuondoa uchovu wa siku na kupunguza mvutano wa mwili. Ni wakati mzuri wa kujituliza na kuandaa mwali kwa mapumziko wa usiku mazingira ya mazingira ya joni pia huwa mazuri. Hasa wakati wa machweo ya jua. Kutembea kwa migu pia unipafursa ya kushirikiana na watu wengine. Wakati mwingine utembea na rafiki au mwana familia na hilo ufanya matembezi yawe ya kufuraisha zaidi. Kuwa ni tukitembea pamoja, tunapata nafasi ya kuzungumza, kushirikisha mawazo na kuimarisha usiano wetu. Hii unifanya nione kutembea siyo zoezi tu, bali pia njia ya kujenga mausiano. Pia napenda kutembea peke yangu. Kutembea peke yangu hunipa nafasi ya kujii, tafakari na kujielewa zaidi. Ni wakati ambao ninaweza kusikiliza mawazo yangu bila usumbufu. Wakati mwingine, usikiliza muziki au sauti za mazingira. Jambo linalofanya matembezi yawe ya kufuraisha na ya kutuliza. Kutembea kwa miguu, unifundisha usubira, tofauti na kutumia usafiri. Kutembea kunaitaji muda na uvumilivu. Hii unikumbusha kuwa si kila kitu kinaitaji kuharakishwa. Kuna thamani katika kuchukua muda wako na kufurahia safari yenyewe badala ya kufikiria tu kufika mwisho. Zaidi ya hayo, kutembea hunifanya nijisikia uhuru. Ninapokuwa nikitembea sina shinikizo la ratiba kali au kulele za usafiri. Naweza kusimama kidogo, kuangalia kitu kinacho vutia au kubadilisha njia ninayo tumia. Uhuru huu hunifanya nithamini zaidi kutembea kama njia ya kusafiri na kama shuguli ya burudani. Kutembea pia hunisaidia kuwa makini na mazingira.